Usian wangu na waze wangu ni ule mzuri sana na wakaribu sana kwasabsbu na waheshimu na maramingi mihuenda kwa kusikiza husia, kuwauliza mambo kathaa ili. Iweza kunisaidia kuishi katika dunia hii bila usia wao, bila kuelekezwa na hao. Mara mingine unajikuta hauko katika njia sambamba na njia mbao itaweza kukufanya uwe mweledi.

Kampuni ya teknolojia nayoaminia ni ya LG, ambao ni kampuni ambayo iko na vifaa mzuri sana za elektroniki, kama vile kutoka kuna televisheni, radio, hata vile za kutumia kitika jikoni, ni vifaa vyao ziko vizuri sana. Teknolojia yao iko ya kisasa na inaimarika kila wakati.

Kwa vyakula vyote ambazo napenda nigekula ambavyo zina mafuta kwa sababu mimi nimelelewa katika hali ambayo sielewi kuhusiana na chakula ambazo havina mafuta. Ndiposa kwa sababu mafuta yanaongeza pia kuna madina ambazo mafuta yanaongeza katika mwili ndiposa mimi nafuatilia. Na siyo mafuta mengi mafuta ya kadri ambazo ya wastani, hali ya wastani.

Mimi mwenye ni mucheza michezo mingi za sanaa. Ndiposa utanipata pia nikienda kuzitazama, ili nkeze kupata marifa na pia ata kuwonyesha kuwona vile wengine ambao katika hali ya sanaa wanafanya, ili nkeze kunoa makali katika njia zangu za kazi kila mara.

Mimi na familia yangu tunapenda kwenda kutembea katika mbuga za pori. Na baadaye twende twende katika kutafuta ama kununua bidhaa kadha kadha katika maduka makuu ili kununua vitu huko. Na naipata pia tunaenda kutembelea wanajamii wetu wengine ambapo tumewakawia kama marafiki wajamii.

Mimi sipendelei nywele, sipendelei nywele zozote, ndiposa utanipata nimenyoa ndevu zangu, iwe zaafi, kwa sabubu naamini kwamba, mwanaume anayenyoa ndevu zake, anakuwa msafi na anaonekana kuwa nadhifu kila wakati, na pia anakaa mwenye kupendeza, ndiposa utanipata, sina nywele wakati wowote, baada ya wiki lazima niweze kunyoa.

Kutembea kwangu napenda kutembea katika mbuga za wanyama, ili kujionea mandhari ya wanyama, tofauti tofauti na vili jinsi wanavyoishi katika porini kule. Nione pia vile wanavyokimbiza wanyama wengine wanapotaka kukula, kuna wale wanakula majani, kuna vile ambavyo tu wananipendeza ninapo watazama.

Mara kwa mara labda kama niko kwenye mkutano utanikuta nikitumia video lakini mara mingi sipendelei kutumia video kufanya kazi ama katika mawasiliano yangu napenda tu kuongelesha mtu bila video lakini ikibidi kwenye kazi itabidi nimeingia nifanye kazi na video.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya wakati wa jua, ambapo kuna upepo pia na kuna wakati pia inafanya kazi kwa salama. Unafanya kazi yako ukiwa katika hali nzuri. Na pia inafanya kujiandaa vizuri katika hali ya ukulima. Ukijiandaa kungojea mvua inapokuja.

Mi ni mwanaume na katika itikadi ambazo nimezaliwa ndani na mila ambazo nimetoka ndani siamini kwamba mwanaume anaweza vaa vipuli kwa maana mii siwezi na si jambo ambalo ningependelea sana. Hata kukuwa mwenye kukubaliana nalo na ndiposa ninaweza kusema kwamba sipendelei kuvaa vipuli.

Kwa maswala mingi mi hupenda kutazama michezo kadha wa kadha kwa sababu sina zile ambazo napenda kucheza ama zile sina uwezo wakucheza ndiposa utaniona nikienda kutazama mpira mpira wa vikapu, mpira wa miguu na kandanda hapa na pale kwa sababu sina uwezo wakucheza.

Mingi kwa simu yangu natumia ila ya Instagram au WhatsApp kwa sababu naitumia sana katika kupata habari, pia kuwasiliana na watu pale ili nikaweze kujulisha kujuliana hali ama kutengeneza biashara na watu wakaaji ama wale watu ambao ninaowauizia bidhaa zangu.

Maramingi mimi hutumia barua pepe katika kuwasiliana na wafanyi kazi wangu. Ili ama wenzangu ama pia saa zingine kama siwezi kupata katika barua pepe na nataka kuwajulisha jambo nitatumia nitapigia simu moja kwa moja ama achia ujumbe mfupi katika hali ya kutumia katika simu au kutumia whatsapp pale.

Kwa maisha lazima tupende hesabu lakini mara mingi mimi hesabu inakwa imenilemea kutokana na zile fomula ambazo wanakua wamepeana hapa na pale nakuta kwamba nashindwa kuzifuatilia nashindwa kuzifanya kwa ustadi ama katika hali iliyo nzuri.

Tukiwa ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu ni ile wakati mimi husherehekea siku yangu ya kuzaliwa na hapo naondoka kwenda kutana na watu tofauti tofauti, marafiki, jamaa, tunaenda kusherehekea, tunakula, tunaenda kutembelea wale watu wasiojiweza, na pia tunarudi kule, tunakata keki, tunapata napewa zawadi, ambapo ni siku ambayo mihufurahia.

Cristiano Ronaldo ni mchezaji mzuri sana na ni mweledi, study, ambaye pia anapendwa dunia mzima, pia mi napenda kwa sababu ameweza kufunga na kutengenezea jina lake katika uweledi wake wa uchezaji kandanda, humu duniani, amekuwa katika historia, ameendikisha historia katika ufungaji ya mabao mengi na pia kupata katika kujipata akona medali mingi ya michezo ya kandanda.

La hasha si, mimi si ule mtu wa kuangalia nyota au kupenda kuketi chini kuangalia katika anga kwa sababu siaminii katika mambo hayo kabisa kabisa. Ndiposa utanikuta si utanikuta katika maswala ya kutoka watu ata wakiniambia tuende tuende tukatazame utanikuta nikiheza kuangalia.

Sipendi maua kwa sababu na natumania kwamba maua hukuwa ya wanadada ama kusheherekea wanadada mara mingi. Lakini mimi kama mwanaume maua mi haya nipendezi, tuseme tu ukweli, maua mimi haya nipendezi ndiyo yako na mandhari yake mazuri na pia harufu yao mzuri lakini mimi siya pendi.

Mtu anayeanza kazi jambo la kwanza nitamwambia awe mtulivu, awe mnyenyekevu, awe msikivu, awe mwenye kuingia kwenye kazi mapema, awe mtu mwene kuuliza maswali mwale ambapo haelewi, awe mtu mwene kusharikiana na wenzake, awe mtu mwenye roho safi na awe mtu mwene kuwa kuunganisha wala siku sambaratisha wenzake kazini.

Utotoni mwangu nilipenda kucheza mpira na wenzangu, nduguzangu, tuliko tunaenda kutafuta timu, tunacheza nao, tunaenda kuketi huko, tunacheza, tunatengeneza mpira wa karatasi, ama tunaulewa hewa, tunaenda tunacheza, wote katika timu tofauti, tofauti na tunajifuraisha huko, hadiwalewa na ipenda sana mchezo uo.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

Katika karne ambayo tunaishi hivi sasa bila kutumia usalama wa vidole, mfumo wa usalama wa vidole, utapata kwamba nitaumia na nitakuwa mwenye kudharauliwa. Inabidi ya kwamba pia unapata data yangu ama yale maswala ambayo nafanya kwamba itakuwa ya ngumu. Utapata yamekua ku yameonyeshwa huko inje na unapata kwamba usalama wa katika maisha yangu ama usalama wa mambo yangu kwenye mitandao unakuwa umeharibiwa.

Napenda msimu wa mvua kwa sababu mimi ni mkulima na napotumia msimu wa mvua unapokuja inafanya ya kwamba tupate mazao mengi kwa sababu mimea yetu itamea na kuanza kuzalisha mazao mengi ambao unapata kwamba napata faida napopeleka mavuno yangu katika kule kwenye soko ninapovuna wakati wa mvua.

Mambo najifunza sana ni ile ya jinsi ya kuishi na wanadamu na kukua mwene kusaidia mara mingi sana licha badala ya kulalamika ni mwene kusaidia na kwa kutulia sana kuna potokea mambo mengi na kukua muangalifu badala ya kufanya jambo kwa haraka.

Mwaka mpia maramingi mi utanjikuta kama nimeenda katika mali pa kwa budia kwa sala kule nikieza kuomba ili mwakaungu kwa mzuri na nuwa nimeenda katika kanisa na marafiki zangu au ndugu zangu wakaribu sana ili tukueze kufungulia mwaka huko kwa kuimba kushukuru na kuomba na hata kusoma biblia.

Ndio kinywaji ambacho napenda. Kahawa ni nzuri sana sababu hunifanya niamke na niwe mwenye kujua kwamba niko na kazi naamka ni kinywaji ambacho ninapoongeza ndani sukari kinakua kitamu sana na pia chenye manufaa sana katika hali yangu wa kufanya kazi kila wakati.

Miziki za jadi nazipenda sana ikiwemo rhumba, pale na rock music. Nazipenda sana hiyo ndio utanikuta kila wakati ukipata pale rhumba. Mziki mtulivu, mziki ambao ukona maadili, mziki ambao hautusi au haufanyi watu kuskia vibaya, mziki ambao hauogelei vibaya kuhusiana jinsia zingine.

Tabia ambao inanchukiza kwa watu ni tabia ya mtu muongo, mtu ambaye haeshimu watu wengine, haeshimu maswala ya watu wengine, anajaribu tu kufanya vitu zake ili kufraisha watu lakini azingatii jinsi ambapo wengine watakavo hisi anapo wafanyia madhara katika maisha yao.

Jukumu nalopenda kazini sana ni lile la kuwasiliana na watu tofauti tofauti ili kuweza kuimarisha wa kati uhusiano wa kati wa kampuni na wateja wetu ambao huwa wanatutembelea au ambao wanachukua bidhaa zetu katika kampuni yetu.

Muhimu sana, sana ni muhimu sana kwa mwanadamu kwa sababu hiyo ndio itakufanya ujue jambo ambalo unafanya kesho ama muda ambao nakuja na saa huu kupatia heshima sana mbele ya watu unapo jitokeza mbele yao inafanya kwamba watu wajue kwamba wewe ni mtu ambao unajielewa na mtu unaelewa unachofanya.

Nachukia kuosha vyombo, kabisa kabisa, ndio, napenda kukula, lakini ikifika wakati wa kuosha vyombo kwanza ikiwemo sufuria, zi mimi huniogopesha sana kuosha, ndiposa utapata nimechukua, mama, mamafua, ama mama ambaye amekuja kufua nitamuacha, aeze namuuliza kama ataweza pia kunisaidia kuosha vyombo.

Vifaa zangu mimi huzisafisha kila wakati, kila ikiwa iwe ni asubui au jioni, bora tu nipate wakati ambao na unafaa mwafaka niko na muda ambao na unanitosha, nautafanya utapata kwamba vifaa zangu, iwe ni vyombo, iwe ni gari ya au nini, nitasafisha wakati wowote ule ambao niko na wakati ambao ni wakuto.

Juisi ambao naipenda ya matunda sana ni ile ya matunda ya maembe ambao ni juisi tamu sana na mii napenda sana kuchukua tu maembe yenyewe na mwenye na itengeneza kuanzia muanzo hadi mwisho kuliko kuenda kununua ile ya dukani ambayo yemeekwa kemikali tofauti na ambayo imebeba magonjwa ambayo yanaeza dhuru afya angu na ya wafanya kwamba ni sikuwe mwenye kufanya kazi vyema.

Jambo la kwanza kabla niingie mkutano, itabidi kwamba nimepitia zile ha bari nimeandika, mambo ambayo naenda kuyazungumza, ama ambayo naenda kuyangalia ama kuyazingatia katika mazungumzo yangu. Na pia nda ukisha kwamba nimebeba kalamu, mebeba pia kitabu ambacho nitaandika zile maswala ambao tunaambiwa.

Mwezi ninaopenda wa mwaka sana ni ule mwezi wa agosti kwa sababu huo ndo mwezi ambao tunavuna mazao yetu kutoka Shambani Ikiwemo mahindi, maharagwe, kule ni njugu, tunavuna wakati huo. Kwa sababu nafurahia sana kwa sababu wakati huo ndo ntapata nafasi ya kuenda ku kuuza nafaka zangu katika gala za nchi.

Wakati wa baridi kali nahakikisha kwamba nimechukua, nimevalia jaketi ambao ni mzito, nimevalia kofia, mikono nimefunika pia na nimevalia pia nguo ambazo ni mzito sana ili nikaeze kupata joto. Kwa sababu baridi ukiachilia hivi utakuwa mgonjwa na ugonjwa huo uateza kufanya kwamba maisha hako yawe magumu sana kuishi.

Napenda upepo kwa sababu upepo mara mingi huwa ni ule upepo ambao unasaidia sana sana. Hata ukiingia katika kona baridi unasaidia haraka. Lakini 'AC' saa zingine kwa sababu sipendi huwa unashindwa kukua kuthibitiwa kwa sababu nikifaa ambacho kimeundwa katika njia ya elektroniki. Na sasa zingine huaribika mara mingi.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu, jee, nina zitumia zote, nadhani nusu tu, nizitumie zile zitumi, nitachukua na fasi, programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze, programu ya ramani pia nitaitumia kwa kila siku, inanisaidia kupata njia, kupata njia, programu za michezo, je zinafaa, labda moja au mbili tu kwa burudani, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari katha. Nina za aina moja. Nitaweka moja tu bora zaidi. Programu ya banki ni lazima. Nalipisha bila kuangalia pesa na thani. Nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi na bila kuchelea.

Sijawai kanyaga kwenye pwani ningependa kukanyaga huko kwa sababu na huwa nasikia habari zake nzuri sana, maji mazuri, watu huenda kujivinjari huko lakini sijawai pata nafasi ya kutembelea huko ila kwamba pia mimi na ningependa kuona tu maji hayo ambayo kama vile bahari ya hindi ambalo vile maji yapo.

Kusema ukweli kupika siupendi sana, jambo ambalo napendelea tu nikununua chakula ambacho kiko tayari kime tengenezwa, niposa ni keze kutengeneza muda wangu, kufanya kazi zingine, badala kumaliza mudangu kwenye kupika vyakula tofauti tofauti ambavyo pia sa zingine na shindwa kuvila.

Katika karne tunaoishi hivi sasa lazima mitandao kijamii iwe jambo la muhimu sana kwa kila moja kwa sababu mtandao wa kijamii ndio ile mina pata wateja wangu katika kazi nazofanya mtandao wa kijamii ndo pale napata habari tofauti tofauti na pia kufahamu kusiana na watu wanavyo ishi vile dunia inapo badilika kila wakati.

Kabla ni lale na kikisha kwa mba ni mekula chakula, chajioni, niende ni oge, ni kuje ni tengeneze, ama nipige passi nguo mbazo nitakazo zivalia siku inayo fuata kwenye kazi. Ni akikisha kwa mba ni mesoma biblia, niifanya swala, badae niangalie simu kama kuna habari yote nafani ifanye, niyekele kazi ambazo nafani ifanye siku ya kesho, niziangalie programi yangu ina voketi siku ya kesho, alafu niende ni lale.

Viatu zisizo kuwa mzito, viatu za chini, ambazo zinaweza nisaidia kufanya kazi yangu kwa haraka, kukimbia, au kutembea kwa njia, ilio ya ustadi na njia nzuri. Sababu viatu vizito vihuni lemea, zinafanya kwamba hata kuni wakati napo tembea katika matope na shindwa kutembea kwa haraka.

Kuongea kwangu ni huwa rahisi sana kuliko kuandika kwa sababu najua kwamba mawasiliano ambao najaribu kufanya kwa watu yatafanya niweze kusikika vizuri, niweze kuelewaka na kila moja ambaye nazungumza naye ndiposa kuongea huwa jambo la maana sana kwangu sana.

Mugoro nahakikisha kwamba nimeita kila mmoja ama mtu ambaye tuko na yeye na kufuatilia na kuhakikisha kwamba tumetatua, tunaketi chini ili kuongea kwa ustadi na kwa ueledi ili tukaweze kuelewana. Tukishindwa kuelewana mimi nita ita mtu mwingine ama tunatafuta mtu mwingine wa tatu ambae ataweza kukutatua hali hiyo ambayo tuko ndani.

Sema kweli mara mwisho nilisikia redio ni kama miaka tano iliopita. Sa kusema ukweli siwezi kuwa na sipendi kusikiliza redio kwa sababu miziki mingi hata jambo ambalo utaka kuona. Liko kaitika mitandao liko kila mahali utapata kwamba vigumu sana hata unifungue hata sijui redio gani ama redio vituo vya redio ni vingapi ambazo vya kusikizwa.

Napenda kukimbia kwa sababu kukimbia inanisaidia sana kufanya maisha yangu yawe mazuri nafanya kwamba napunguza mwili na kufanya kufanya mwili wangu kukua mwepesi na kufanya kwamba niwe mawazo yangu pia yanakuwa mazuri akili yangu inakuwa inanyoofika katika mambo ya kufikiria.

Ninamiadi ya daktari kesho, saati saa subuhi lazima nifike kwa wakati, nimekuwa na maumivu ya kichwa kwa wiki mbili, na tumaini daktari atanisaidia lazima, nichukue kadi yangu ya hospitali na makaratasi yote ya dawa ya awali, jee, nihitaji kwenda na mtu mwingine, na dani nitaweza kwenda peke yangu, hospitali iko karibu, nitachukua basi moja tu, ninahitaji kuliza daktari kuhusu maumivu ya mgongo, pia, nimekuwa natatizo ilo kwa muda labda ataniandikia dawa au atanikabidhi kwa mtaalamu afya ni muhimu sana siwezi puuza dalili hizi.

Timu yetu inaanza mradi mpya wiki hii, ni mradi mkubwa unaohitaji kufanya kazi kwa bidii. Ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data. Ni kazi niliyozoea, lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza. Tutakutana leo jioni, tupange hatua za kwanza. Kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri. Nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri, lakini wakati mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Ninahitaji kuwa wazi zaidi nisisumbulike kimya. Tutakamilisha mradi huu kwa wakati, nitahakikisha. Kuna, kufanya kazi kwa timu ni uzoefu mzuri, tunajifunza pamoja.

Barua pepe zangu ni nyingi sana, nimepokea mia moja leo tu je niseme niziseme zote, nyingi ni matangazo tu, sio muhimu, nitazifuta bila kusoma, lakini kuna kadhaa zinaitaji majibu ya haraka, nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza, nitazibu moja kwa moja. Ni zingine nitazamia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Lazima nitengeneze. Tengeneze folder. Nipange kwa aina barua zilizo baki. Ningeweza kutuma jibu moja kwa moja. Kazi hii inachukua muda mwingi sana. Nadhani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Sifanyi kazi na timu ya mbali kwa sababu kazi zangu na zifanyia nyumbani maramingi na unanipata kuwa kazi hizo zinanihitaji tu mimi peke yangu. Mara kwa mara utapata timu kama iko mbali sitaweza kufanya nao kazi kwa sababu wengi wako nje, wengi wako nchi zambali inabidi tuwasiliane tukatika hali ya mtandao.

Napenda sama kuangalia teknolojia mpya ama kujaribu kujaribu kila teknolojia ambayo inatokea kwa sababu mfumo mingi zinatokea na usipo zijua utabaki nyuma katika hali hii mpya karne hii mpya ya maisha na lazima tuwe mwenye kujifunza, uwe tayari wa kujifunza na kujua mambo ambayo yanayoendelea kila wakati.

Sikukuu zangu mimi huenda sana sana kusherehekea na marafiki na pia na jamii zangu karibu tunaenda tunatembea tunaenda katika maeneo ambayo yako na mandhari mazuri kama vile hoteli ama mahali pale kwenye burudani kusikiza mziki na kujivinjari pale kukunywa vileo na vinywaji ambazo za kubrudisha na kurudi nyumbani na tunakula chakula ambacho kiko salama.

Wakati nahitaji msaada kazini, jambo la muhimu nalofanya, mimi huenda kutafuta wale wenzangu naofanya kazi, ikishindikana, naandika barua pepe labda kuwatumia viongozi wangu walio katika madaraka ya juu, ama naenda kuongelesha, kujaribu kutafuta kufanya kwa katika mitandao nione jinsi ya kutatua.

Neno siri yangu ni lazima nieke salama kwa sababu wakati huu wezi katika mtandao ni wengi na nilazima niwezekubadilisha kila wakati ili katika kila viunzi ama kila mtandao ninaotumia inakuwa ni tofauti jinsi ya ambavyo watu hawawezi kuelewa na hawawezi kuipata na kuniibia vitu zangu katika au data yangu kwenye mtandao.

Chakula nachopenda jioni ni sana sana sima kwa kuku ambacho ni chakula kizuri sana. Chakula ambacho nikiwa kuanzia ututoni wazazu wangu walikuwa wananilisha, na chakula chenye afya nzuri, chakula ambacho chenye kukufanya kukuwa na afya, kukuwa na madini kadha wa kadha katika mwili na kuishi katika maisha mazuri.

Mwanga wa kati ni mzuri sana kuliko mwanga ule mkali. Mwanga mkali unaharibu macho. Unafanya pia unamadhara mingi sana katika hali ya afya. Lakini ule wakati unakufanya uweze kusoma vizuri, kuwana vitu vizuri na hunamadhara yoyote katika afya ya mwili wangu. Ndiposa naipenda sana. Napo tumia mwanga ulio wakati sana.

Jambo kubwa sana la dini kwanga ambalo nila muhimu sana ni kusoma bibilia. Kwa sababu bibilia ndio inakueleza maswala ya kidunia jinsi ya kuishi duniani. Jinsi mwenyezi Mungu anavyo hitaji watu waishi na vile unavyo ishi na watu wengine. Na pia inakuelekeza jinsi ya katika kuomba jinsi ya kufanya maswala tofauti tofauti kusuluhisha matatizo.

Kwa sababu na teknolojia ilioko saizi, mi napenda kutumia kompyuta. Kwa sababu kompyuta naandika kwa haraka sana na pia inanipatia ile wakati wa kufanya kurejelea yale maswali ambao sijaandika vizuri na kuyaandika vizuri. Inanipea zile harakati za kufanya mwandiko wangu ukuwe mzuri na maneno yangu yaweze kwa kusomeka vizuri. Lakini ninapoandika, hutumia tu kuandika mkono, unapata maandishi yangu yaonekani vizuri, ndiposa napenda kompyuta.

Napenda kuoga maji moto kwa sababu maji moto kwangu mi hunifanya ni hisi vyema ni jihisi kama mtu aliye hai tena na mara mingi utanipata mi nachemusha maji au naeka kwenye, naenda kwenye bafu ambalo liko na zile viuzi vya maji moto ili kunisaidia sana kufanya hivo, lakini baridi, maji baridi sana sana hunifanya niwe na mafua niwe mgonjwa.

Zeze ambalo nililojenga ni lile la kuenda kukimbia kila asubuhi mara mingi naamka asubuhi na piga karibu kilomita na kimbia karibu kilomita mia kumi na tano kila siku imekuwa ni kama jambo ambalo nafanya kila siku na nimefanya limekuwa lenye manufaa sana kwenye afya yangu na pia kwenye msongo wa mawazo yangu inapata kwamba niko vyema sana.

Kumbukumbu kuu yangu ya shuleni ni wakati nilikokuwa nimepita mtihani, niliweza kuletewa zawadi, nikakuwa nasherehekewa na wazazi, walimu, ilikuwa sherehe kubwa sana, iliyoandaliwa kwa ili kunisherehekea kwa sababu nilikuwa mwanafunzi wa kwanza nchi nzima, katika mtihani wa kitaifa ambao nilikuwa nimeupita sana na alama zilizokuwa za juu kuliko wengine.

Ndio napenda kupanda milima kwa sababu kupanda milima pia inanisaidia sana katika afya yangu na pia milima ambazo nimepanda kama mlima Kenya, mlima Kilimanjaro kwenda kujivinjari pia ni hali ingine ya kuona mandhari ya dunia na kujifurahisha pia huko. Ndiposa napenda sana safari hizo za kuenda milimani.

Ushauri mkuu naweza pea mtu mwingine ni kumwambia tu ya kwamba ni lazima huwe mwenye heshima, huwe mwenye kuheshimu watu wengine, huwe mwenye kufuatilia na kujua jinsi watu wengine wanavyo ishi na kuweza kuelewa jinsi ya kuweza kutatua masuala. Sio lazima kupigana, sio lazima kufanya vurugu ndiyo huweze kueleweka lakini kuna ile njia ya wastani unaweza ongelesha watu vizuri na waweze kukuelewa.

Uongo siwezi ishi bila teknolojia. Sababu kwa saizi kazi yangu inategemea kutumia teknolojia. Inategemea kutumia mifumo zote za teknolojia ambazo naezatambua. Lazima niweze kuishi katika hali ya kutumia simu. Hali ya kutumia kompyuta ili kazi yangu kieze kunyooka na kuimarika. Niposa itakuwa vigumu sana kuishi bila teknolojia.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

Mimi hupiga picha mara mingi sana, nikienda katika safari, nikiwa katika vikao, nikiwa katika sherehe, nikiwa peke yangu, nikiwa katika nimeenda kuangalia wanyama pori, lazima nipige picha kwa sababu picha hunipa kumbukumbu na hunifanya ni weze kuelewa maswala mengi kiundani sana.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa naishi mjini mahali ambapo nafanya kazi kule niliko zaliwa ni mbali sana na nakoishi ni kama kilomita mia nne kutoka mahali na poishi na ni mahali pazuri sana.

Habari zangu mi huzipata sana sana kwenye mtandao kwenye mtandao wa facebook twitter na kule pia kwenye instagram kumanisha kwamba mimi sana sana ni natagemea mtandao kuangalia sana kwa sababu sina wakati wa kuangalia runinga wala kusikiza radio ili nieze kupata habari zangu na kwa hiyo inanifanya kazi yangu kwa rais.

Ningependa kujifunza kuwa dereva wa gari la moshi ili nikaweze kufurahia tu, ni jambo ningependa sana. Na nimeamua kwenda katika shule, nimechukua masomo yangu shuleni, naamua kwenda kusomea ili nikaweze kuwa mweledi na shupavu katika taaluma hiyo ya kuendesha gari la moshi.

Ningependa kufika katika kiwango cha juu sana, kiwango cha mkurugenzi, mkuu wa kampuni kwa sababu hiyo ndo mambo ambao nafanya saizi kusimamia kampuni kwa ujumla na kusimamia wafanyikazi zaidi ya elfu moja kwa ujumla. Hilo ndo jambo naezafanya kwa sababu niko na uweledi katika kitengo cha usimamizi.

Nahakikisha kwamba nakula vizuri, chakula changu nafuata, chakula diet nzuri, nahakikisha kwamba maji nayanywa kwa muda mwingi, na pia nahakikisha kwamba sijiweki katika hali za hatari, labda kwenda mahali watu wamejaa wengi, ili nisikapati kuumizwa, kunapotokea vurugu, pia nahakikisha kwamba niko na vitu za baridi, unapokuja wakati wa baridi, kuzuia ubaridi.

Mafunzo ningependa kujuwa na kujieleza sana na kuyafwatilia sana ni mafunzo ya kuendesha kampuni, kukuwa kiongozi na pia kujuwa mambo mengi, kuhusiana na mtandao, ili nikaeze kuimarisha weledi katika kazi yangu, kazi zangu za research na kazi zangu za kuwasiliana na wafanyikazi.

Mimi uhakikisha nimefanya, nimeeka mikakati mikuu kama vile kueka njia mzuri za mawasiliano, kuzungumuza na wafanyi kazi, kutatua migogoro za hapa na pale ambazo wakonazo, ili tukaeze kukua na usawa katika kampuni na kuuleta mazao mema katika kazi.

Napenda chakula mingi za haraka sana. Napenda vyakula mingi sana vya haraka kama vile vibanzi, bajia ambavyo ni chakula. Zile unaeza kula ukiwa safarini kwa haraka kama huna wakati wa kupika na uko na haraka sana. Nabidi tu nizichukue kwa uweledi na pia soda kama sitaki kupika chai.

Nguvu zangu nezasema niko kwenye upande wa uchambuzi na kutatua migogoro katika kampuni ili kufanya kwamba na usi mawasiliano kufanya mawasiliano yawe mema kati ya wafanyikazi na kampuni kati ya kampuni na pia na wale ambao wanachukua bidhaa.

Wakati wajua mimi nahakikisha kwamba niko mahali pa kivuli, nimetumia kivuli sana sana, na pia nahakikisha kwamba kuna maji ya baridi, ili kupunguza iyo makali ya joto, nahakikisha pia AC yangu iko imefunguka, ili kuleta baridi.

Kupumzika kwangu mimi huchukua uenda kuoga, alafu ni fanye, ni some vitabu mbili tatu, niangalie, ni kule, chakula, chajioni. Alafu niangalie habari ama barua ambazo niko nazo na zile habari ambazo ziko katika mitandao, alafu naenda kulala.

Napenda kununua vifaa vya elektroniki kwa sababu hizo ndio huwa zinazonisaidia katika kazi yangu na utapata nanunua vifaa kama vile simu, nanunua vifaa kama vile kompyuta, nanunua vile vifaa za kuongeza katika maisha yangu katika kazi yangu za kompyuta na za elektroniki sana sana na za teknolojia.

Ndiyo, mi ni mkulima na wakati mingi napenda kulima kwa sababu nafanya kilimo biashara. Napanda mboga, napanda mahindi, napanda mimea tofauti tofauti ambayo na hii tu baada kuivuna naenda kuiuza ili nikaeza kupata mapato yaliyo ya juu katika maisha yangu na kujiende.

Wakati mapumziko kazini aswa inakuanga mchana miuwa mua kwamba nenda kupitia zile kazi ambazo sijazimaliza au sa zingine nende nichukue chakula cha mchana ni ile ile nkazi kupata nguvu ilikuingia katika masuala mengine na kuangalia pia jinsi wakati umeo bakia ule mingine nitakao kuimarisha.